Jaribu kunywa maji karibu lita tatu adi innekwa siku siku za kawaida napiga lita tatu haswa nikifanya kazi ofisini au nyumbani lakini usiku nikitoka nje kufanya mazoezi au joto ikiwa kali naweza kufika lita inne au zaidi maana utatoa jasho sana na utahitaji kujaza tena mara nyingi hua na beba chupa yangu ya maji kila mahali ili nisisahau.

Kazi inanichukua muda mwingi na jaribu kuueka balance kati ya kazi na maisha kibinafsi kwa njia hizi hapa. Nimeweka mipaka kazi. Mara tu saa sita au saa saba jioni inafika najaribu kuwacha kazi kabisa. Simu inaenda kwa mood silent au don't disturb na siangali meseji za kazi hadi kesho asubuhi. Iko ngumu mawazoni lakini inafaa sana. Na panga my time. Kila wiki nina angalau siku moja au mbili ambapo sina meeting baada ya saa fulani na nautumia wakati huo na familia marafiki au tu kufanya vitu napenda kama kucheza mpira kuangalia siris au ata kulala bila stress. Mazoezi ni lazima. Huwa naenda gym au kukimbia angalau mara tatu kwa nne kwa wiki. Hii inasaidia tu kurelieve stress ya kazi na kuniweka fresh kwa maisha nyumbani. Napanga weekend vizuri siku ya jumamosi na jumapili huwa ni za familia na marafiki. Mimi huwa sitaki kufanya kazi isipokuwa ni emergency kabisa hata kama niko nyumbani naweka laptop, pembeni na niko present kabisa na plan mambo ya mapema Kila jumapili jioni nakaa chini na kuandika ratiba ya wiki kazi gani muhimu, lini nitamaliza na lini nitakua wakati wa binafsi Hii inasaidia nisichangiwe ukweli ni kwa sababu si mara zote inakuwa perfect kuna wiki ambao kazi inazidi na nashindwa kubalansi vitu Lakini jaribu kurudi kwenye mistari haraka iwezekanavyo maisha ni fupi kazi ni muhimu lakini familia afya na furaha ndiyo msingi.

Lengo laangu lo mda mrefu kazini ni kufika mahali ambapo ninaweza kuwa na uhuru zaidi wa kifedha na wakati, yaani kufika level ambayo kazi inanifanya kazi kwangu badala ya mimi kufanya kazi kwa kazi tu. Kwa undani zaidi kuwa expert halisi kwenye field yangu. Nataka kuwa mtu ambayo watu wananiita ni come go to guy come maswala ya kazi yangu. Si tu kwa title lakini kunaweza na matokeo inayotoa. Kujenga something yangu mwenye. Sio lazima niache kazi kabisa lakini nataka kuwa na side business au project ambayo inakuwa polepole na baadaye inaeza kunicarry au ata ikiwa primary sources ya mapato. Labda kwa digital product au investment fulani inaonipa passive income. Kufika financial freedom mapema inaezekanavyo. Nataka kufika mahali ambapo siitaji kuwa worried kuhusu mshahara tu, investment savings na multiple streams za income ndio target. Kiasi cha kutosha kwaza kuchagua kufanya kazi kwa sababu napenda si kwa sababu lazima.Kuwa impact kubwa, nataka kuwa na legacy kazi ni kuwamentor vijana wanaokuja kuwasaidia wakue na kuwacha kitu ambacho watu wanakumbuka miaka mingi baadae Kwa saa hii najenga skills, najenga network na najenga tabia za kifedha si haraka lakini consistent kila siku.

Ndiyo nimewahi kutembelea ziwa na mto mara nyingi. Ziwa napenda sana ni ziwa Victoria, kadhaa haswa pale mwanza na Bukoba. Maji yale makubwa upepo baridi na kutazama jua linazama. Ni kitu kingine kabisa, samaki wakupika fresh kutoka ziwa, kula na marafiki karibu na ufuo hiyo ndiyo maisha. Mto pia nimewahi, mara liva pale serengeti wakati wa migration ya nyumbu. Iyo scenes ni ya kuchizi nyumbu na pundamilia wakivuka mto huku mamba wakisubiri ilikuwa kama kuangalia National Geography live. Pia nimekuua rufiji na hata mto mito midogo midogo karibu na dar au arusha kwa piknik.

Kompyuta inanichukua muda mwingi wa maisha yangu ya kila siku Zaidi napata kutumia computer kwa kazi, hiyo ndio number one, kuandika reports, kufanya meeting kwa Zoom au Teams, kuangalia emails, kufanya analysis, au kuandika code kulingana na job yangu, karibu masaa sita au nane kwa siku inakaa hapo kujifunza vitu vipya, napenda kuangalia YouTube au courses online, ili niboreshe skills zangu, hivi karibuni nilikuwa najifunza kitu kipya cha tech au finance, burudani, jioni au weekend nacheza games kidogo, kama FIFA, kuangalia series, pale Netflix au YouTube au kuscroll social media za meme Kumanage maisha, banking online, kulipa bills au kuplan financial Kwa Excel au apps, na hata kuchat na marafiki au familia, side hustles, Mara nyingi kwenye research au kufanya kitu kidogo chakulipa extra, kama freelancing au kuangalia opportunities, ukweli ni kuwa kompyuta imekuwa kama best friend wangu, bila yeye ningekuwa lost kabisa Lakini pia najaribu kwa kwa limits, nisieke mbele yake siku nzima, maana inaweza kukusuck ndani.

Kiukweli ni kwamba napenda zaidi GPS kuliko ramani ya karatasi. Ramani ya kawahida ni classic. Ina kufanya uhisi kama adventure alisi kukunja iyo karatasi kubwa kuangalia alama za barabara na kujaribu kuelewa mwenyewe. Lakini mara nyingi inanikonfuse sana. Haswa usiku au mahali sijui vizuli. Ninaweza kukupeleka pabaya kabisa bila kujua. Nimewahi kupotea mara kadhaa kwa kutegemea ramani tu. GPS ya simu ndio inaniokoa maisha. Ninakumbuka kwa turn ata inakusema geuka kushoto baada ya mita mia mbili Traffic live inaonyesha jam wapi na kupendekeza route nyingine ya haraka inasearch mahali unapotaka kuenda moja kwa moja hotelini restaurant police station Ata offline inafanya kazi nikidownload map mapema Kwa safari ndefu au mahali mipya kabisa GPS ndio best friend wangu Lakini kama ni safari fupi au eneo ninalojua kwa wakati mwingine nazima GPS na nikaenjoy tu kuangalia barabara na science inakufunya uisi uhuru zaidi.

Wiki yangu ya kazi huwa nimeipanga vizuri ili nisichoke na nisiwe overwhelm. Jumapili jioni, planning section, huwa nakaa chini karibu saa tatu au saa ine jioni nikiwa na kahawa au chai. Naandika kila kitu kinachoningoja wiki hiyo, meetings, deadline, task kubwa na hata mambo madogo madogo. Natumia app kama Google Calendar naweka kila kitu hapo na color code. Kazi muhimu ni red, meeting ni blue. Kila siku ni na structure, asubuhi mbili hadi saa sita, huwa nashughulikia deep work. Mambo yanayohitaji concentration kubwa kama kuandika reports, analysis au kufanya kazi ngumu zaidi, siri nazima notifications zote Baada ya chakula cha mchana saa saba hadi saa kumi Meetings, calls, email na task nyepesi jioni saa kumi hadi sahizi saa moja nafanya wrap up kuangalia nimefanya nini ku update status na kuweka priorities za kesho na nimeweka blogs za kibinafsi huwa naweka angalau saa saba kuwa na siku ya mazoezi au blacks alisi na kila siku huwa nina no meeting zone angalau masaa ya saa nane hadi saa tisa ili nifanye kazi bila kukatizwa ijumaa ni tofauti kidogo huwa nimemaliza mambo yote ninayoweza kumalizia hii wiki hiyo kuandika weekly reports kidogo na kisha naanza kurelax mapema ijuma jioni huwa sifanyi kazi kabisa ni weekend mood tangu hapo flexibility wa kama kuna emergency au kitu kinabadilika narudi kwenye kalenda na kurekebisha haraka siweki ratiba ngumu sana hadi isifanye nikue na stress.

Siku niko nye zana za digiti kazaa. Bila hizi ningekua lost kabisa. Mojawapo ni Google Calendar. Hii ndiyo boss wangu. Kila meeting, deadline na hata reminder ya kunywa maji au kuenda gym na inakaa hapo. Nina simu na kompyuta. So popote niko inanionyesha ratiba yangu. Slack au Microsoft Teams. Kwa kazi, hii ndiyo communication hub. Message za timu, channel calls. Karibu kila siku niko online hapo. Masa mengi. Jimmy na Google Drive. E-mails kila siku na files zote za kazi nafungua mara miamoja kwa siku probably Whatsapp Si tu kwa marafiki na familia lakini ata groups za kazi au projects Notifications ake zinafanya nikose chochote Spotify Kila siku napiga mziki wakati nafanya kazi au mazoezi bila mziki productivity inashuka sana Browser ni tabs 20 kuendelea wazi kila wakati research, articles, banking na kila kitu kingine.

Udhaifu wangu mkubwa ni kwamba wakati mwingine huwa perfectionist kupita kiasi nataka kila kitu kiwe asilima mia kabla sijatoa na inaweza kunifanya nichelewe kidogo au kufanya overthinking badala ya kutoa kitu kizuri kinachotosha na kuendelea Pia wakati mwingine huwa najaribu kufanya kila kitu mwenyewe badala ya kuomba msaad haraka maana nahisi nitafanya vizuri zaidi inasaidia kutoa quality lakini na exhaust na inaweza kuchelewesha team Nashugulikia hivi najitambua Nimeandika udhaifu wangu kwenye, journal yangu, mara kwa mara nakumbuka mwenyewe Kila wiki najivalua Leo ninafanya overthinking wapi, nilishindwa ku delegate wapi Nimeweka rules za mwenyewe, kama task inachukua zaidi ya, saa mbili, za kufikiria bila progress Naanza kutoa drafts au kuomba feedback mara moja Pia nimeweka reminder, better done than perfect na delegate kwa makusudi Najaribu kutoa angalau task moja au mbili kwa wiki kwa wenzangu Ata kama nahisi ningefanya haraka mwenyewe inasaidia kubuild trust kwenye team na inaniacha nafasi kufanya mambo makubwa zaidi Naomba feedback mara kwa mara Kila siku au baada ya project mkubwa nauliza wenzangu moja kwa moja Nilifanya vizuri wapi na wapi ningeboresha inasaidia kuona udhaifu wangu kupitia macho ya wengine Najifunza kutoka kwa wengine naangalia watu wazuri kwenye timu ambao hawana huo udhaifu wengine wanaeza kutoa kazi ya haraka na bado inakuwa poa najaribu kukopi tabia zao kidogo kidogo.

Kumbu kumbu mzuri zaidi kutoka utotoni inanifanya nitabasamu tu nikizikumbuka moja inaonitoka moyoni ni wakati tulikuwa tukicheza mpira wa mtaani kila jioni na majirani wetu wakitungoji Tulikuwa na timu yetu wote wavulana wa umri moja Tukitumia magoli ya mawe au viatu na mpira wa plastiki ambao ulikua unapasuka kila wiki Tulicheza adi gizali tuingie na mama akatulia Woi chakula kipo mezani Tukikimbia nyumbani, tukitoka jasho na matope lakini furaile haikua na kifani haukukua na simu, au kukua na stress, tu mpira kelele na marafiki.

Ndiyo nimewahi kufikiria na si maramoja tu mara nyingi sana. Kila wakati niliona mtu anafanikiwa na biashara yake au nasikia story za watu walioanza small. Na sasa wananipa moyo unaniambia kwa nini si wewe na jinsi nina ideas nyingi ndani yangu na zingoja tu kutoka inje. Mambo ninayofikiria kuanzisha something ya tech digital kama app ya platformi inayowansaidia watu ya wa kawaida kumanage finance zao kwa rahisi au side hustle market place. Biashara ya chakula au food related Napenda kupika soo nafikiria food truck au brand ya common spaces Zinazouzwa online dukani au hata kafe ndogo yenye vibe mzuri na chakula nyumbani changamoto ni nazofanya nisisimame mara moja Off your risk, capital, wakati Lakini bado najaribu kufanya pole pole niko kwenye research na jenga skills za faida na na save kidogo kwa future business fund Nataka ile mahali siku moja niweze kusimama leo naanza rasmi.

Kwa kazi yangu kwa njia ilioponga vizuri ili nisiipoteza muda au ni malize kazi yangu wakati Natumia to do list ya kila siku kila subuhi naandika task tano hadi nane muhimu zaidi za siku hiyo huwa na priority nice to do muhimu sana kama delance should do zinansaidia goals kubwa nice to do kama zimebaki zinaendelea hadi kesho natumia to do list simple inionyesha nikimaliza task na check mark na nitia motisha sana time blocking, naeka blocks za muda kwenye kalenda masaa ya asubuhi saa mbili hadi saa sita ndipo kazi ngumu zinaitaji, focus, reports, thinking, coding mchana meetings, email calls jioni kabla kuondoka, review na plan kesho Matrix, wakati task zinazidi na uliza mwenyewe Importance na urgent fanya sasa Importance but not agent panga wakati wake urgents but not important, delegate kama naweza Neither delete ama airisha Week review, kila ijumaa jioni au jumapili na angalia ni mefanya nini wiki, nini nilishindwa, wiki inijayo ni priority, nini nafanya nisi poteze, direction, na rules ndogo ndogo, nazima notification wakati wa deep work, kama task na chukua chini ya dakika mbili naifanya mara moja, naweka no meetings Friday, kama naweza ili ni malize mambo, kwa njia hiyo, kazi inakuwa na flow vizuri na bado ni na wakati wa maisha ya inje.

Napenda kuwa mahali penye amani na nafasi ya kupumua lakini pia penye vibe kidogo ya maisha. Karibu na maji ziwa bahari au hata mto Kuna kitu kwenye sauti ya maji ya nayopiga ufuo au kucheza na upepo kinachonituliza sana. Nikikaa pale ya kili na kuwa clear na wenza kufikiria vizuri au tu kurelax bila kitu chochote. Milimani yao mahali pa kijani kibichi. Kama ngorongoro, usambara hawa hata mali penye miti mingi na hewa safi napenda kutembea kidogo kupanda milima hawa kukaa chini ya mti nikisoma vitabu au kuangalia mbali. Kafee yenye vibe nzuri sio noisy sana yenye mziki baridi background kahawa nzuri na nafasi ya kuangalia watu au kufanya kazi kidogo kwenye laptop.

Mimi hushirikiana na timu yangu kwa kusikiliza wezangu kwa makini, si kuzoea kusikiza tu, bali kusikiliza kwa dhati. Kila mtu ana maoni, uzoefu, mitazamo tofauti. Napenda kuwapa nafasi wazungumze, niwaulize maswali ya kuwasaidia kueleza zaidi na kuepuka kuwakatiza. Hii inajenga heshima na inafanya timu iwe na mshikamano zaidi. Kuwasaidia wezangu bila kuuliza, kama mtu mmoja ana mzigo mkubwa, najitolea kusaidia ata kama siyo kazi yangu moja kwa moja. Labda kumsaidia kuandika code, kureview, proposal au hata kuwaletea chai wakati wa stress. Timu ni kaa familia, unapoinua moja, unainua wote, kusherekea mafanikio pa moja. Tukifanikiwa kitu, iwe ni launch ya future mpya, kushinda competition au hata kitu kidogo kama kumaliza sprint vizuri, ngepe, napenda kutue na wakati wa kushangilia pamoja, kabla pizza party, high fives, au hata pause kwenye slacks ya ongera timu yetu hii inawapa motisha wengine.